Huwa napenda kuangalia nyota usiku sababu pia zikiwa na mwezi zinakuanga mzuri kuona kwa macho na kuna zingine huwa zinametameta na kuna zingine zinakuanga na rangi tafauti na pia nilikuwa naskia hizo nyota saa zingine unaona nyota zimeshakufa kitambo sana ni ile taa yake bado inafika huku kwa hapa kwetu ardhini. Hapa kwa dunia yetu sasa ndo huwa napenda kuziangalia saa zingine kwa sababu taswira unayopata labda ni ha kale sana. Kwa sababu kuna mwezi zingine hapa haziko. Kunya nyota zingine hapa haziko. Zishakufa kitambo.

Ndio nigependa sana kulima bustani lakini nafikiri ile maisha tinaishi huku town. Ni ngumu sana mtu akuwe na bustani hapo nyuma. Sababu najua nyumba ni za kukodesha. Sasa kusema utakuwa na bustani hapo ni ngumu sifikiri inawezekana hiyo ni kazi sio rahisi sasa ndio mimi huangalia hivo na nasemanga kawa Mungu anaweza. Nibariki nipate shamba yangu na nipate bustani yangu hiyo labda ninaweza tengeneza sababu kuna maua kama roses. Kuna maua kama tulips hizo nazionanga zinakaanga mzuri kwa huwa zinaleta taswira njema kwa nyumba. Lakini hivi hivi kupenda kulima bustani huwa sijaitia maanani sana. Siwezi sema ni ile kitu mimi nataka. Ile kitu kipendacho roho. Lakini ni kitu naezafanya tu ile nikiwa na ile bustani lakini sasa kwa sasa sina.

Mwalimu ninayemkumbuka alikuwa anaitwa Mr. Waigwa, nilikuwa nampendelea sana sababu alikuwa anafunjisha hesabu na pia alikuwa kocha wetu wa mpira wa vikapu. Sasa tulikuwa tunapata wakati na mingi sana tulikuwa tunakaa na yeye na pia tulikuwa tunacheza mpira wa vikapu baada ya shule. Na pia tulikuwa tunaenda na yeye pia mahali kama hizi tasisi za taaluma na nini kucheza na watu wakubwa hiyo wakati nikiwa shule ya upili. Sasa tulikuwa tunaenda kwa hizi tasisi za taaluma. Tunaenda, tunacheza na vijana wa viuo vikuu na tunashinda. Na alikuwa mtu mzuri sana kwangu nafikiri. Na nilikuwa nimependa sana kwa hivo kukaa na yeye karibu.

Kwa wale wafanya biashara nawaonanga duniani akiwa bora zaidi nawezasema ni Elon Musk na si sababu tu peke yake ako na ile fedha mingi. Si sababu ako na mali mingi lakini namuonanga sana sababu ya ubunifu na ako kwa sekta mingi sana ako kwa SpaceX, ako na Tesla, ako na Starlink na Neurolink pia, sasa unaona ako kwa vitu mingi ameweka mkono yake ndani na kwa kila sekta ameingia ameleta ubunifu fulani na ameleta taswira mpya kwa hiyo sekta. Sasa ndiyo huwa namwonanga hivyo namwonanga ni mtu wa kustaajabisha sababu sisi binadamu tunakuanga na bahati kama tunawezafanya kitu moja tu na hiyo kitu tuifanye vizuri. Na kitu ile naona tunawezashirikiana na yeye sana naonanga kama naweza kuwa mtu wa SpaceX huko niende mirihi. Kwa sababu nikiangalianga usiku angani naonanga mirihi saa zingini huwa inajitokeza. Na mtu kama mimi ningependa niende huko nione nini kilicho huko, sababu najua ni vumbi peke yake lakini bado najua kuenda mahali si hii dunia yetu inakuanga ndoto yangu pia.

Mwafikiri kipaumbele kazini kwa mawasiliano naeza seme ni mtandao. Bora kuna mtandao nafikiri watu wanaeza zungumza na watu wanezaongea kuwasiliana. Sasa nafikiri kwa mtandao najua kuna njia mingi unaeza ongea na watu, kuna Slack, kuna Discord, kuna WhatsApp. Inategemea na ile biashara yenu. Lakini nafikiri kwa kibiashara, unaeza tumia hata jira, kuna trelo kaa sijakosea. Kuna njia mingi za kuwasiliana kikazi inategemeana ile sekta nyi mnafanya kazi ama mali na nini. Ile department, ile kitengo cha ofisi mnakaa. Sasa ndo nafikiri kwa kama we ni mwana computer, mnafanya kazi za kiteknolojia, nafikiri Slack ndio kikila kitu. Kuna wale watu wa marketing wanapenda Trello na kusaa inategemea upande mko. Sasa ndo mimi huwa sionangi yoyote ikiwa mbaya na zote zinaezatumika na wote. Sasa, mnaeza tumia nyote, mnaamua mtumie Slack, mtumie Trello. Lakini kwa makampuni ya teknolojia, nafikiri Slack ndio huwa inaongoza. Na hiyo ndo nafikiri ndio inakuanga kipaumbele huko.

Siku izi sivai saa kuna wakati nilikuwa nazipenda nafikiri nikiwa shule ya upili lakini sikuizi sifeel zina ile mvuto kwa sababu saa inaeza fanya tu kitu moja na hiyo ni kuambia wakati sasa najua watu sikuizi tangu wapate hizi simu za hizi smart phones hizi imekuwa ngumu sana watu kununua saa sababu akiangalia simu yake ndio hiyo saa na simu yako pia inaeza kufanyia, kila kitu saa inaeza kufanyia iko na stopwatch, iko na alarm sasa si lazima ukuwe na saa na pia kwa upande wa nafikiri ulinzi security, saa zingine ukitembea na saa, iko na bei kali nafikiri mtu anaeza pita na mkono wako, na ukiangalia mtu kupita na mkono wako na we ukiwa na simu ndani ya mfuko yako, unajua kwa mfuko ni ngumu kuitoa lazima huyo jamaa akuwe shupavu na kazi yake lakini unajua saa kwa mkono unaeza nyanganywa ukiwa hai na watu wanaeza jua uko na aina gani ya saa wakiangalia mkono yako lakini unajua ikikuwa kwa mvuto mtu haezi juwa kama iyo ni simu ya dhamana ndogo ama simu ya dhamana kubwa ndio sasa ndio naonanga simu watu wengi sikuizi wanapenda simu. Watu si kawaida wachukue hizi simu za hizi saa kama kitambo. Lakini kuna wakati nakumbuka kitambo. Saa zilikuwa kwa kila mahali. Hata mi nilikuwa nazo. Lakini shida zilikuwa azikai. Zinakuja kuharibika. Pia nafikiri dunia ni kama imeanza kutoka hapo. Kwa sababu sikuizi tuko na hizi smartwatch. Nafikiri hizo ndio zimepata njia na mwelekeo ya kufunguka ya kiteknolojia sikuizi sasa ndio nafikiri saa hapo ndio imeenda hizi saa za ile za kitambo hizi zilikuwa tu zile zatumia cherehani mcherehani ama zilikuwa natumia eeh nafikiri hizo nafikiri sikuizi hazina watu zile saa saa izi ziko na watu ni hizi za kidigitali na hizi nafikiri Apple Smartwatch ndio kunyaoongoza hapo.

Nezasema napendelea mwanga kali sababu wana pedanga nifanya kazi mahali kuna kuanga na mwangaza mzuri sababu mahali kuna giza sifikiri inakuanga mazingira mzuri kufanya kazi ama kufikiria ama kujaribu kutatua kitu chochote nacho unacho jaribu kutekeleza. Azo kuangu ndo ua napenaga mahali kuna mwangaza mingi. Fadhali iyo inafanya mazingira inakuwa mahali sasa mazuri kwa kufanya kazi na utendekazi.

Naeza sema sikuizi huwa najaribu ni wasikize, ni waelewe, alafu pia huwa natakanga nisianze kujitetea, ni wasikize vile wako na maoni yao, alafu ni walewe mahali wanaelekea na maoni yao, na pia huwa najaribu ni elewe kiini cha maoni yao. Sasa najua kitambo nilikuwa tu na jitetea na nilikua nataka tu ni patiane lawama kwa mwenzangu ama kwa wengine ama niruke lawama. Lakini nimeona kufanya kazi vizuri kama wafanya kazi lazima mkae chini na muelewane. Kwenye undani na kuelewa maoni yao inatoka wapi. Na pia usiogope kuwa usiwe na ile hasira ama ukuwe na ile majonzi sababu labda hawajapenda kitu moja ama mbili kutoka kwako. Ni vizuri kuwaelewa na ukiwaelewa kukikisha kazi yako imefika mahali inafaa kufika. Ili msiwe mnaongelea ile kitu moja kila wakati. Sasa mi huwa najaribu kuhakikisha isikuwe shida moja inaendelea ikirudiwa. Na umeifanya mara moja alafu imeisha hivo na hatutairudia tena. Sasa hio imeisha na imeenda. Sitakangi tukae tu kwa shida moja kila wakati tuko hapo na hatusongi na hatufanyi kitu ingine chochote sasa ndio inatakanga afadhali, shida ikiwa moja, isikuwe shida ya kujirudia kila wakati. Ikuwe tu ni shida hiyo moja na ikae hivo.

Nafikiri kitu muhimu naezafaya kwa mwili yako, inakuwanga zoezi, sasa mimi hufanya mazoezi mingi, na hiyo ndio huwa inanisaidia, afadhali ni nihakikishe mwili yangu iko mahali inatakikna iwe, sababu ka si zoezi, najua siezi, siezifanya lolote, siezi tembea, siezi fanya kazi, siezi. Hata nafikiri pia we ukifanya zoezi inakusaidia kulala. Iko na manufaa mingi na kwa uzalishaji nafikiri kitu kubwa unaezafanya ni kufanya zoezi sababu mwili yako wakati na saa zile uko kwa hiyo process ya uzalishaji. Kutafuta mtoto pia unajua roho yako ndo inatumika sana. Na kama roho yako ndio inatumika sana, zoezi ziko mingi, za cardio Kalisthenics, izo afadhali zinafanya roho yako na mapafu yako inapumua. Sasa naonaga ni muhimu sana mtu aji afanye zoezi. Zoezi ya mwili nafikiri ndio inaezakusaidia sana sana sana sana. Kwa mambo ya uzalishaji.

Najua Amerikani mko na mpira wa miguu tofauti na dunia nzima. Sisi tunapenda mchezo ya mpira, ili ya uingereza, ile Premier League. Na mi huwa nasupporti timu inaitwa Arsenali. Naipendanga sana, sana sana hiyo timu. Na vile naona, naendelea kuipenda zaidi sababu nimeipenda wakati tuli tulikuwa tukipigwa. Lakini saa hizi tumeanza kupanda tena na tumeanza kurudi juu ya jedwali na zote za bara ya Europa ile inaitwanga Champions League. Alafu kuna hii mchuano wa Premier League ile inafanyikanga uingereza na zote mbili kwa sasa tunaongoza. Na tumekuwa kwa jedwali tumewahi kuwa namba moja hivi na tukapoteza zote. Sasa hii wakati tunaomba mungu afadhali tuhitimu, tuvuke iyo kidogo imebaki, iyo daraja ya ushindi na kupoteza. Tuvuke sasa tuingie kwa ushindi. Na nafikiri hii msimu ndo inaonekana timu tulianza ku tulipata wachezaji wapya nafikiri wao wachazaji wapya ndo watatusaidia kukuwa na mashambulizi makali na pia nyuma tuko sawa. Na nafikiri hii msimu ndo inaeza kwa msimu wetu wa kuchukua ligi.

Nafikiri kitu ya kwanza, lazima uangalie barua pepe, uone kama kuna mtu amekutumia chochote, anataka kuzungumza na wewe, ama kuwasiliana na wewe. Kama si hivyo, baada ya hiyo sasa ndio niangalie, ile kazi ilifanyika hiyo siku iliopita, ilikuwa gani, na ilikuwa na matakwa gani, ilikuwa na mahitaji gani. Alafu sasa ndo niangale ile siku ya leo kazi gani sasa ndio muhimu kufanya leo. Ndio sasa nianze kazi. Kwa sababu nafikiri lazima uangalie nini ilifanyika jana. Ni ili inahitajika kufanyika, na kulikuwa na shida gani ama hitilafu fulani gani ama kuna kazi gani muhimu inafaa ianze hiyo siku. Ndio uhakikishe haujapoteza wakati ukifanya kazi haihitajiki.

Eeh mi hutoa sadaka kanisani, ama saa zingine tu pia kwa mchango zingine nishai toa ni kama hii ya kulisha dunia. Lakini sana sana ua natoa sadaka na ua natoa hile nikonayo. Saa zingine hata nikipatanga pesa kubwa naeza funga. Nitoe ile aslimia inakuanga kumi nafikiri wanasamanga ni ya Mungu saa zingine tithing ua naweza hafanya hivyo lakini inategemea na mapato kama mapato imekuwa mzuri nafanya hivyo ata saa zingine mapato ikiwa mbaya naweza amua kama uwepo wa Mungu imengia kwa rohe yangu sasa lazima pia niitikie hiyo kilio hivyo tu lakini si kila wakati lakini umu ng'ang'ana sadaka.

Napenda kukula wali kwanza ikiwa ni pilau sambabu napenda ikiwa na nyama. Na inakuwanga na ladha mzuri sana na inakuwanga tamu sana. Japokuwa pia najua ugali inakuwanga na manufaa yake. Kwa sababu huwa inashibisha tumbo. Na pia inakuwanga inakupatia nguvu. Lakini sana sana ukinipatia wali ama ugali mi nitakula wali sabu mi upenda hio ladha yake.

Nafikiri kitu ya kwanza mtu anafaa kuwa nayo ni rotuba ya kila siku. Yo kwa hiyo rotuba unaadika zile kazi ya ungependa zimalizike, zikamilike kwa hiyo siku. Na pia kuhakikisha kama unataka kumaliza kazi nafikiri kitu muhimu ni kuangalia hiyo kazi vile iko kubwa. Alafu, uianze kuikata mpaka ikuwe vipisi ndogo ndogo. Ndo sasa uchague ile kazi muhimu. Ndo sasa uanze pole pole kwanza na hizo kazi ndogo ndogo. Mshishowe unakuta kazi merahisika na ushaimaliza. Lakini unaeza anza mahali ni pagumu na uwache mahali ku ni rahisi. Na upoteze muda wote kwa hiyo mahali kuko ngumu. Ama uanze mahali hufai kuanza na ukwame. Na mahali rahisi inachukua muda wako tu kidogo. Ushafika sasa mahali pagumu. Sasa unaezakosa kufanya hizo mahali rahisi kama uanze na hiyo mahali pagumu. Sasa ndo mi huwa naona ni vizuri kujipanga na rotuba ya kila siku ya kuwa na na pia kukata hiyo kazi ikuwe ndogo ndogo. Iwe mahali sasa rahisi na lengo rahisi rahisi.

Anaweza sema ile mafunzo ningependa kupata kazini ni ya kibiashara, lakini sifikiri wafanyabiashara wanapendanga wafanyakazi wao wajue biashara, sababu wanagopa labda, wanahofu ya kuwa unaweza ondoka, na kwanza kama wewe unautendakazi kubwa sana kwa hiyo biashara, kwanza unanawiri sana kwa ile biashara, kwa ile kazi unafanya. Sasa hiyo ndio nafikiri inakuwanga kwangu sana muhimu, ile kitu nachangamanani nielewe ile biashara vizuri, ndio hata kama mi nataka nitengeze yangu, ni pia nitengeze yangu, sababu najua saa zingine anaonanga kuwa mfanyakazi unategemea roho ya binadamu, na roho pia ya binadamu saa zingine hubadilika sasa inabidi uanze kuangalia hapa nikitoka hapa nitakuwa wapi ama nitaenda wapi ama nitaelekea wapi.

A napenda chumba yangu sababu ni kubwa, alafu pia iko na nafasi ya kutosha. Na nikiangalia nje naeza ona miti, naeza ona anga, naeza ona jua, ikifika masaa flani. Asa ndo huwa naipenda, alafu inakuanga na mwangaza sana. Na pia nikiangalia ukuta inakuangana krimu. Zaidi ya hapo, nafikiri iko na maali ya kuifadhi nguo, closet. Na ni room napenda. Na iko na nafasi hata ya kukuwa na computer kukuwa na ofisi yangu hapa kadogo. Na kazi zangu hapa kadogo. Sasa naeza fanya biyashara yangu hapa. Naezafanya kazi. Sasa ni maali napapenda sana.

Ile somo kwa kisayansi ile huwa ina nifurahisha ni ile ya fandi la sayari sababu napendanga sana nikiona hizi sayari tofauti, nikiangalia usiku, naonanga zile nyota, naonanga vitu mingi, na huwa inanifanya nijaribu kujua zaidi nini inaendelea nje ya dunia yetu. Hata ndo nilikua napenda kuangalia hizo sayari vile ziko tofauti, vile ukiingia, vile mwili ya binadamu haiezi ishi kwa zingine Kuna hizi sasa nasikia, kuna hizi sayari sasa ziko kwa hiyo, wanaita Godilocks region hiyo ni ile mahali sasa binadamu anaeza ishi. Mahali maisha inaeza fanyika vile tunaijua hapa duniani kwetu hasa ndo huwa napenda masomo ya sayari inakuanga na mambo mingi na atamu sana.

Nafikiri kwa simu yangu natumianga email natumianga hiyo ni gmail. Nikiangalia kwa simu yangu pia kila siku na tumianga hizi zana za kidijiti. Hizi za kuwasiliana kama tiktok, whatsapp, hizi mingi hata instagram. Ile moja tu naonanga ni labda kuna vitu za kuona kama ni nakuanga YouTube YouTube najua huwezi wasiliana na watu lakini ukiangalia unaweza wasiliana lakini si kwa undani kama TikTok ama Instagram ama WhatsApp sasa ndo mimi huwa nakaanga chini na huwa natumia hizo kwa kila siku. Kwa kompyuta nafikiri nimeshayasema hiyo browser inaitwa Brave Alafu pia natumianga Da Vinci Resolve. Kufanya kazi, video na Photoshop. Kuna mingi zingine natumia lakini hizo ndio natumianga. Karibu kila siku.

Sijawai kufuga wanyama, lakini wakati nikuwa naenda mashambani, tulikuwako na mbuzi, tulikuwa na kuku, na tulikuwa na ngombe. Na zote, tatu zilikuwa kuwa na maitaji zao. Uzuri wa kuku na mbuzi, hazikuwa zinakunywa maji sana, lakini ngombe inaitaji maji mingi, na pia inaitaji nyasi kwa wingi. Sasa inaitaji kuchungwa. Sasa tulikuwa tunazitoka nazoa asubui. Tunazunguka nazo paka zipate mlo. Na zikisha shiba nyasi sasa ndo tunarudi nyumbani. Alafu sasa ama tu kabla ya kurudi nyumbani tunazitafutia maji. Kwa mto ama kwa borehole. Alafu zikisha pata maji sasa ndo tuzirudishe nyumbani. Asa iyo ndio ilikuwa maisha kufuga izo wanyama.

Nafikiri mi hukunywa chai na mandazi asubuhi na mkate kawaida ni kati ya mkate ama mandazi na ama saa zingine hata nakunywanga zote miwili pamoja na siku tuu na vile najihisi hiyo siku. Asa hiyo ndio sana sana huwa tunakula asubui. Lakini kuna wakati pia tulianza kukula viazi vitamu. Sasa tukaacha lakini kuna time pia tulikuwa tunakula viazi vitamu.

Mi si mtu wa kupiga picha kila wakati sijui sija zowea iyo maisha nafikiri sijui wanaume wengi sifikiri wana penda kupinga picha zao kila wakati nafikiri sisi tuwa tunapenda tu tupinge mara moja moja atupendangi kuwa kwa picha sana sana lakini najua wanawake mara mbili ama kila siku lazima wapige picha mingi inaoleweka wameumbwa tafauti na sisi. Lakini kwangu mimi si tiseme tuu nimetembea mahali. Labda sijai kuwa ama kuna mahali. Nimefika sijai kuwa huko. Ndo lazima nichukue picha. Lakini hivi hivi kutembea kupiga picha kila wakati sinanga iyo tabia. Sasa naza sema inaeza kuwa mara moja kwa mwaka. Hata saa zingine mara tatu kwa mwaka. Si mara mingi sana. Inakuanga hivo kwangu.

Kabla mkutano ianze huwa nahakikisha nimeelewa wale watu tunaenda kukutana nao, kama naweza, naweza hakikisha niko na najua kila mmoja wale tunakutana nao. Na pia nataka nielewe hisia ya kampuni yao, hisia zao ka hao wenyewe binafsi. Na niwaelewe ni lengo zao ni gani na mahali kwa hiyo mkutano naweza hakikisha lengo zao na zetu ziandaliani. Hivyo ndio mi hujiandaa na alafu pia najaribu kuelewa wale nazungumza nao. Wanapenda nini, kama ni kibiashara wanapenda nini kibiashara, wanapenda nini kibinafsi, wanapenda kampuni ikuwe na mwelekeo gani ama wanapenda huu mkutano ikuwe na mwelekeo gani. Hasaa hivi huwa najiuliza maswali mingi na huwa nahakikisha nimeelewa wale watu naenda kuzumgumza nao sababu kama sijawaelewa, najua ndiyo ni kampuni lakini watu ndiyo huwa wana ndio huwa wanaamria kampuni. Sasa lazima waelewane watu wako nyuma ya hiyo kampuni.

Nafikiri ni muhimu watu waelewe, si kila mtu kwa mtandao ni rafiki yako, si kila mtu kwa mtandao anakudhamini, na lazima pia we umakinike. Uelewe ya kwamba kuna watu wanataka kuiba tarifa zako, ili wafanye mambo yao machafu, na wee sasa ndio uanze kuitwa, nyasemekana ati umeiba na huna habari kabisa. Na pia kuna wale wataka kuiba pesa zako. Asa pia tena kuna wengine wanataka kukufuata mpaka nyumbani wakuibie kila kitu uko nayo kwa nyumba sababu unaonesha uko na runinga mzuri. Unaonyesha uko na vitu za dhamana kwako. Wanakufuata mpaka kwako. Na hii ndo yaliomfanyikia huyy mwanamziki mkubwa kule amerikani anaitwa Popsmoke aliweka picha yake kwa mtandao. Akiwa amefanya shopping yake. Na akaeka hapo pia maandishi ya pali anaishi. Na majambazi walimfuata mpaka kwake. Na sasa lazima mtu amakinike. Mi kwangu kibinafsi mi siekangi shuguli zangu za kibinafsi kwa mutandao. Mimi kama ni chochote naekanga nikiwa nafanya kitu. Napenda ama vitu tu si watu wanaeza kuelewa. Labda ulikueko umeenda kwa sherehe falani. Hivo tu lakini si hile nitaeka hiyo masaa. Ama niseme naenda huko. Watu wajue naenda huko. Ni ile nishafanyika alafu sasa ndio na natoa picha. Natoa ate sasa inatakananga umakinike ukuwe utumie akili. Sababu huku kwa mtandao pia kuna watu wabaya sana.

Siwezi sema nakunywanga glass ngapi kwa siku lakini naeza sema karibu lita mbili kwa siku nahakikishanga hivo. Hii inakuanga zile mlo za siku, zile kubwa za siku kama chakuka ya mchana na ya usiku. Na huwa nahakikisha kwa kila kwa hizi mlo nakunywa glass mbili za maji na hizo glass zinakuanga karibu nusu lita. Na pia wakati ninafanyanga zoezi kwa sababu unajua ukifanya zoezi pia mwili inapoteza maji. Na pia mahali nakaa inakuwanga na jua kali. Sasa lazima ukunywe maji kuhakikisha mwili isipoteze maji. Sasa baada ya nikifanya zoezi huwa nakunywa at least glass moja nusu lita hivi ya maji. Ndo mwili ijiburidishe na ijirudishe. Sasa ndo hivyo ndio huwa nakunywanga maji.

Nikikosanga chai ya asubui nasikianga ni kama akili yangu imelala, inakua ngumu kukumbuka vitu, inakua ngumu kutekeleza jambo ama kutekeleza vitu shughuli zangu za hiyo siku. Asa ndo inakuanga muhimu asubui nipate iyo chai ya asubui. Napendaga chai ikiwa na kitu ya kuisindikisha kama andazi ama pia mkate ama ikuwe na ata ya soseji Mi uwa napenda chai isikue kavu. Chai ikikuwa na kitu ya kusindikiza inakupatianga nguvu afadhali iyo siku unapata njia ya kuendelea na shughuli zako na kazi zako. Na pia, chai yetu hua tunaipikanga ki Afrika. Niile unaeka kila kitu maziwa, skari na majani na unangojea yote ya yakue tayari htuwekangi maji moto kando, maziwa kando na skari kando. Tunaezekanga pamoja hafu, tunagojea ikuwe tayari. Pia kitu ingine napenaga asubui napendanga. Pia kahawa si haikuangi mbaya. Lakini sana sana kama naeza napenda chai. Sababu chai iko na manufaa nyingi kwa afya. Na pia na ua inalatha mzuri zaidi kwangu. Pia ua napenda kukunyua kwa chumba cha wageni. Ama tuseme chumba cha mlo. Chumba cha mlo, chumba cha staarabu. Najua kwetu chumba cha kistaarabu na cha mlo inakwanga moja. Atunanga manyumba kama ya kiaAmerika. Mahali kuna chumba cha mlo, chumba cha kistaarabu. Asa si tunakuanga tafauti. Sasa mii uikunywa kwa hiyo chumba ya mlo na kistaarabu. Sante.

Nafikiri hiyo swali ni ngumu sababu kuna chakula yenye ladha tamu na inatumia chumvi, kuna chakula yenye ladha tamu na bado inatumia sukari sasa unajua inategemea tuseme chakula gani unataka. Lakini tuseme kama ni chakula yenye ikona sukari ile napendaga zaidi inakuanga keki ya black forest. Iyo inakuanga tamu kwangu. Nafikiri ya hakunanga kitu nimekula tamu zaidi kuliko hiyo. Labda kunayo lakini iyo ndo huwa nikifikiria tu nikiwa na pesa naeza nunua ni hiyo. Na chakula yenye ladha tamu, lakini inatumia chumvi naeza sema pizza. Kwangu pizza inakuanga tamu sana na ukiangalia ikiwekwa iyo nyama yake na ikuweko na iyo sossi, iyo pasta, inaitwa pasta. Huwa inanifurahisha sana kukula. Hizo ndo vitu viwili naeza sema zikona ladha tafauti sababu kuna ile ladha ya sukari na ile kuna ladha ya chumvi lakini tamu zote mbili.

Naweza sema ikifika jioni inakuwanga wakati wangu wa kufanya zoezi. Alafu sasa ndio niakikishe mwili imetulia sababu unajua umekaa siku nzima, ukiwa kwa kompyuta, mgongo ndio hiyo imepindika. Sasa unajua ukifanya zoezi kunyoosha mwili kuakikisha mwili yako iko sawa. Sasa hiyo ndio inakuanga muhimu kwangu jioni. Ukishamaiza hiyo, kujianda chakula cha usiku, alafu kuona labda filamu, ama kipindi, ama kucheza mchezo ya video. Ili masasa sasa isonge alafu ukule chakula cha jioni, alafu ulale.

Naweza sema nilizaliwa upande wa Nairobi inaitwa Pumwani, na ijapokua siku kuja kulelewa Pumwani. Ile upande tulilelewa ni mathare, hapo nilikaa na kwa utoto wangu sikumbuki vizuri sababu sikukaa hapo sana. Nika naka zangu zile za chemi chemi ya maisha yangu. Hasa, pumwani na mathare yote ni upande wa hizi vitongoji zetu vya, siezi sema vitongoji duni, ijapokuwa sisi ni upande wa Islando. Sasa Islando unajua si vitongoji za matajiri kama upande wa Westlands. Hizo Lavington, Kileleshwa, hizo ziko upande tofauti na huku kwetu. Sasa Islando ndo hizi vitongoji duni mingi zinakuanga hapo ndo nilitokea. Ijapokuwa pia huku pande ya Islando pia kunakuanga na mtaa za matajiri. Hasa hiyo upande ingine nilikuja kukaa Westlands. Wazazi walikuja ku nilijikuta tu niko huko. Hasa nilikuwa kuna kwa baba mdogo. Hapo sasa ndo nikaiishi. Na hapo sasa hata ndo niko na kumbukumbu, niko na na nakumbuka kila kitu huko hapo tulikuwa tunaishi karibu na mto wa Nairobi. Na tulikuwa kulikuwa mtaa mzuri sana kulikuwa na miti kila mahali. Na tulikuwa tunacheza basketballi sababu tulikuwa tinaishi Lavington huko. Sasa ilikuwa mtaa mzuri sana na bado mimi hukumbuka hapo vile tulikuwa tukienda kucheza mpira wa vikapu, tukiogelea. Kulikuwa kuwa na vitu mingi zilikuwa zinaenda. Na maisha ilikuwa tofauti sana. Na mahali nilikuwa nimetoka mathare na pumwani.

Nafikiri kitu cha muhimu kwa ripoti ya kazi ni kueka zile lengo zote za kazi kwa jendwali na kuangalia lengo gani zimetimizwa, gani bado hazijatimizwa, na sababu kwa nini zimetimizwa ama zimekosa kutimizwa. Nafikiri ukianza na hapo, inarahisisha maneno. Na pia kwa kila lengo, unaeza ikatakata ikue nusu ama ikue ndogo zaidi. Ikue sasa kwa lengo zingine ndogo zaidi. Na sasa hizo lengo ndogo zaidi uone mahali mumekwama. Na kwa nini mumekwama. Na sasa mkae chini mbuni njia ya kusonga zaidi ya mahali sasa mmekwama.